Wakati wa wasiwasi, nafanya mambo yanayo nisaidia kutulia, kwanza napumua kwa kina pole pole ili kutuliza akili, kisha najitenga kidogo na chanzo cha wasiwasi, nikiwa pekee yangu ama mahali penye utulivu. Pia, mimu hujaribu kujikumbusha kuwa si kila tatizo lina suluhisho la haraka. Hivyo nachukua hatua ndogo ndogo na kujipa muda wa kufikiria kwa utulivu.

Ndiyo ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inaharahisisha kazi na kuondoa kuokoa muda napenda pia kujifunza vitu mpya kuwasiliana kwa urahisi na watu kupumzika kwa mfano kusikiliza mziki ama kutumia app za meditation lakini pia ningejitahidi kutotegemea sana teknolojia ili nipate muda wa kupumzika kuzungumza ana kwa ana na ku kujali afya ya akili.

Somo nililolipenda shuleni ni kiswahili kwa sababu nilipenda kusoma kuandika na kueleza mawazo yangu vizuri pia nilifuraha hisabati kwa sababu ili nifanya kufikiria kwa kina. Naam, halafu pia swahili ni somo rahisi sana. Yani unatumia akili yako tu.

Cha kwanza nakubaliana na kosa langu bila kisingizio. Nawajulisha wahusika husika kwa uaminifu nachunguza chanzo cha kosa ili kulielewa nachukua hatua kukere kukere kurekebicha haraka iwezekanavyo najifunza kutokana na kosa hilo ili lisijirudie.

Napendelea mwanga wakati, hunifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye umakini mwanga mkali sana hunichosha macho na akili, lakini mwanga wa kati hunipa mazingira mazuri ya kufikiria kufanya kazi na pia kupumzika.

Napendelea chakula chenye ladha ya viungo ya wastani kisicho na pilipili kali sana napenda chakula chenye harufu nzuri chumvi ya kiasi na ladha ilio jaa lakini isio pitiliza vyakula vinavyo nivutia zaidi ni zile vya kienyeji kama wali na maharagwe ugali na mboga za majani au chakula kilichopikwa kwa utulivu na viungo vya asili.

Napendelea kufanya mazoezi ya subuhi kwa sababu mwili unakuwa bado mwepesi na akili iko fresh mazoezi ya asubuhi hunipa nguvu na morali ya kuanza siku vizuri lakini siku ambazo ni mechoka au nina ratiba nzito jioni pia ni mda mzuri wa kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au streching ili kuondoa uchovu.

Zana za kidigitali ninazotumia kila siku ni simu janja, piga simu kutumia ujumbe, kutumia apps, kompyuta, kazi masomo na utafiti, intaneti, kipata tarifa na kuwasiliana, programu za mawasiliano kama WhatsApp, barua pepe, zana za kuandika kama Word, Google Docs, zana za kuihifadhi taarifa kama Google Drive, flashdisk, programu za madibu kidigitali na mitandao ya kijamii hizi ndizo zana kuu zinazorahisisha shuguli za kila siku katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda maua. Yanapendeza sana na yatuliza moyo. Napenda hasa maua yenye harufu nzuri kama waridi na yasmini. Na pia yale ya rangi angavu kwa sababu, huleta furaha. Na pia, hufanya moyo wangu unajihisi mwepesi sana. Naam.

Kwa kweli, siipendi sana. Kusubiri kwenye mstari kunanifanya njisikie nimechoka ama kukosa subira. Hasa kama mstari ni mrefu na unasonga pole pole. Lakini nikijaribu kujituliza labda kufikiria mambo mengine au kuzungumza na watu waliopo inanisaidia kufanya muda uonekane mfupi kidogo. Wakati mwingine pia ni nafasi ya kujifunza kuwa na subira.

Ndiyo, napenda kupiga picha, napenda kunasa matukio mazuri kama mandhari ya asili, maua ama nyakati za furaha na marafiki. Kupiga picha hutusaidia kukumbuka matukio na kuona uzuri wa vitu ambavyo wakati mwingine hupitwa bila kutambuliwa.

Zoezi zuri nililolijenga ni kuamka asubuhi na kufanya mazoezi mepesi kama kunyoosha mwili na kutembea kwa dakika chache zoezi hilo hunipa nguvu hunifanya nijisikie vizuri na unisaidia kuanza siku nikiwa na hali chanya naam najisikia mwepesi sana najisikia vizuri.